Ingizo yangu ya ndoto ingekuwa mahali utulivu kando ya ufukwe kwenye maji safi na jua la kupendeza ningependa kuenda na familia na marafiki wa karibu ili kufurahia muda pamajo huko ningependa kupumzika chini ya mwanga wa jua kuogelea na kusoma kitabu kizuri kando ya maji pia ningependa kutembea kidogo kwenye kuwane kufurahia maandhari au pepo safi wa bahari. Kwa hivyo.

Ninapenda timu ya New England Patilots kwa sababu ya mafanikio yao na nidhamu uwanjani. Nakumbuka mchezo yao mikubwa ya Super Bowl hasa ile ya kurejea kutoka nyuma na kushinda. Mchezaji ninayampenda zaidi ni Tom Brady kwa uongozi wake mzuri wakati timu inapocheza uhisi msisimuko na furaha kubwa.

Wakati kuna mgogoro na mtu naweza kutulia ili tusiweza kuzozana kwa maana mzozano inaleta mambo mingi kwa mfano nikiweza kukuwa na mgogoro na mtu naweza kutulia ama kama ni ule mgogoro mbaya naweza kuwenda kwa polisi hili niweza kumshitaki mtu huyo aweze kushikwa kwa sababu mgogoro haikuwangi mzuri. Sa zingine mtu unaweza kuumia au kuwenda hospitalini.

Kwa sasa ninajishughulisha na masomo na kazi ndogondogo zinazohusiana na kujifunza ujuzi mpya. Nilichagua njia hii kwa sababu nilitaka kujiongeza maaarifa na kufungua fursa zaidi za baadae. Kitini nachokipenda zaidi ni kujifunza mambo mapya na kuona maendeleo yangu taratibu. Changamoto kubwa ni kusawazisha muda na wakati mwingine rasilimali kuwa chache.